Ndiyo, mimi nayapenda maua, hasa maua ambayo yananukia zaidi ama yananukia vizuri. Maana maua haya yanapendeza, hasa ukiyanusa. Kwa hivo mimi naweza sema ya kwamba mimi nayapenda maua, hasa yale maua ambayo yananukia vizuri.

Kwa siku moja, nimi huwa na chaji kifaa changu. Kwa mara kama tatu hivi, kwa maana na kichaji wakati ambao niwa usiku, ninapoenda kulala ili asubuhi kiwe na chaji na pia na kichaji masaa ya mchana kama saa mbili saa tatu hivi ilikiweze kunisikuma hadi usiku. Kwa hivyo mara mbili kwa siku.